Kuweka afya mzuri na nakikisha kwamba nimekula vizuri kunywa maji kwa wingi kama glasi tano hivi kwa siku alafu pia kuhakikisha kwamba ninaenda kwenye jimu nafanya vitu kuweka mwili wangu uwe mzuri ili afya yangu iwe mzuri pia.